Unashugulikia makosa kazini vipi. Katika mazingira ya kazi, sote tunajitahidi kufanya mambo kwa ukamilifu. Lakini ukweli ni kwamba, sisi ni binadamu na makosa ni sehemu ya maisha. Swali muhimu, sikama kutafanya makosa. Bali, ni jinsi gani tunavyo shugulikia yanapotokea. Kwangu mimi, kosa kazini si muisho wa dunia, bali ni fursa ya kujifunza na kuunyesha ukomavu wakitaluma. Yonigipenda kuelezea hatuwa nne, ninazo chukua, ninapokabiliwa na kosa langu kazini. Hatuwa ya kwanza, kukubali na kuajibika. Hatuwa yangu ya kwanza na muhimu zaidi ni kukubali kosa mara moja. Hakuna kitu kinachoharibu sifa ya mfanyikazi kwa kujaribu kuficha kosa au kumtupia mwingine lawama. Ninapogundua nimefanya kosa, mimi untowa tarifa kwa kiongozi wangu au timu yangu mapema iweze kanavyo. Kukubali kosa mapema kunasaidia kuzuia madhara makubwa zaidi na kuonyesha uaminifu wangu. Ninaamini kuwa uadilifu kazini unajengwa zaidi wakati mambo yanapoenda vibaya kuliko wakati kila kitu kinapoenda vizuri. Hatua ya pili, kutafuta suluhisho. Paata ya kukubali kosa, hatua inayofuata ni kutafuta suluhisho. Badala ya kukaa na kuhuzunika au kujilawumu kupita kiasi, mimi huelekeza nguvu zangu kwenye kutatua tatizo lililo chitokeza. Kabla sijaenda kwa bosi wangu kuripoti kosa, maranyingi mimi hujaribu kufikiria angalau mapendekezo mawili ya jinsi ya kurekebisha hali hiyo. Hii inaonyesha kuwa mimi ni mtu wa vitendo na ninajali maslahi ya kampuni. Lengo langu linakuwa ni kupunguza mathara kwa ufanisi na haraka. Hatua ya tatu, kujifunza na kuzuhia. Bada ya dhoruba kutulia na suluhisho kupatikana, mimi ufanya tathmini ya kina. Ninajiuliza kwanini kosa hili lilitokea? Je ilikuwa ni ukosefu wa mawasiliano. Je, ilikuwa ni haraka na shinikizo la kazi? Au labda kulikuwa na mapungufu kwenye mfumo wetu wa utendaji? Ninachambua chanzo ili nisijie nikarudia koza ile ile mara yapili. Mara nyingi mimi huu unda orotha mpia ya ukaguzi au kubadilisha namna nina vyopanga kazi yangu ili kuimarisha umakini wangu katika siku zijazo. Kwa kuhitimisha, kushugulikia makosa kazini kuna itaji unye nyekevu, ujasiri na utulivu. Kosa ni somo labure ambalo halipatikani darasani. Ukichukua jukumu, ukitatua tatizo na ukijifunza kutokana nalo, unakuwa mfanya kazi bora na imara zaidi. Kwangu mimi, mafanikio hayaji kwa kutofanya makosa, bali kwa kukua kupitia kila changamoto na kosa, tunalokutana nalo njiani. Santi.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati. Linapokuja swala la mwanga, mapendeleo yangu hutegemea sana shughuli ninayofanya. Lakini kwa ujumla, mimi ni mpenzi mkubwa wa mwanga wa kati. Ninaamini kuwa mwanga wakati unaleta hali tulivu, amani na faraja katika chumba. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa ajili ya kupumzika baada ya kazi ngumu. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo, mwanga mkali ni wa lazima. Kwa mfano, ninapofanya kazi kwenye kompyuta, ninaposoma kitabu, au ninapopika jikoni, mwanga mkali hunisaidia kuona vizuri na kuongeza umakini wangu. Mwanga mkali unachangamsha akili na kuzuia uchovu wa macho unapotokeleza majukumu yanayohitaji usahihi wa hali ya juu.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Mara nyingi asubuhi, mimi hupendelea kula mlo mwepesi lakini wenye nishati. Kitu cha kwanza kabisa kwenye meza yangu ni glasi ya maziwa ya moto ambayo huambatana na kipande cha mkate au andazi. Wakati mwingine, mimi huongeza tunda kama ndizi hili kuupa mwili wangu vitamini. Mchanga nyiko huu unanitosha kabisa kunifanya njihisi nimeshiba na kuwa na nguvu ya kuanza shughuli zangu za kila siku hadi wakati wa chakula cha mchana.

Niambie kuhusu njia unayotumia kupumzika ya kwanza. Njia yangu ya kupumzika baada ya siku ndefu yenye mshike mshike wa kazi na majukumu. Kila mtu anahitaji njia ya kipekee ya kurejesha utulivu wa akili na mwili. Kwangu mimi, kupumzika huanza kwa kufuata mazingira yenye amani na kujiweka mbali na kelele za teknolojia. Kitu kinachonifanya nitulie zaidi ni mchanganyiko wa vitu viwili, glasi ya maziwa ya moto na kitabu kizuri. Kuna namna ambayo maziwa ya moto yanatuliza misuli ya mwili wangu na kunipa hisia ya faraja papo hapo. Ninapoketi kwenye kochi langu, nikiwa na kikombe mkononi na kuanza kusoma kurasa cha kitabu, cha wasifu au hadithi za kusisimua. Akili yangu husafiri mbali na kusahau kwa changamoto za siku.

Unapotaka kustarehe, unafanya nini? Maisha yana mshike mshike mwingi. Hivyo, linapokuja swala la kustarehe, mimi hupendelea kutengeneza mazingira ya utulivu kabisa. Hatuwa yangu ya kwanza, kuelekea starehe ni kujiweka mbali na kelele na usumbufu wa simu yangu. Mimi huwamini kuwa starehe ya kweli huanza pale akili inapopata nafasi ya kupumzika bila shinikizo la kazi au mawasiliano ya kila mara. Njia yangu kuu yakustarehe ni kuketi mahali penye hewa safi, labda kwenye bustani au karibu na dirisha, nikiwa na kikombe cha maziwa yangu moto. Kuna namna ambavyo kinywaji hiki hunipa utulivu wandani na kunifanya nilegee misuli. Mara nyingi, mimi huambatana na starehe hiyo kwa kusikiliza muziki, mwanana wa ala, ambayo hunisaidia kutafakari na kusafisha mawazo yangu.

Jee, umewahi kufuga mnyama? Ndiyo. Nishawahi kupata fursa ya kufuga mnyama na uzoefu huo ulinifundisha mambo mengi kuhusu upendo na uwajibikaji. Kufuga mnyama nyumbani siyo tu kuwa na kiumbe wa kufurahisha. Bali, ni kuwa na rafiki wa dhati anaye kupokea kwa bashasha kila unapochoka na kurejea nyumbani. Mnyama niliyemfuga alikuwa mbwa na jambo lililo nivutia zaidi ni uaminifu wake usio na mipaka. Kupitia yeye nilijifunza umuhimu wakua na ratiba kuanzia kumpa chakula kwa wakati kumsafisha hadi kumpeleka matembezini asubui na jioni. Shuguli hizi zindli zoeza kuwa na nidhamu na kujali maitaji ya kiumbe kingine kina chotegemea huduma zangu.

Mchezaji gani wa michezo unaopenda? Katika ulimwengu wa michezo, kuna wanariadha wengi wenye vipaji vya ajabu. Lakini mchezaji ninaye mpenda na kumvutia zaidi ni Lionel Messi. Kwangu mimi, Messi siyo tu mchezaji hodari wa mpira wa miguu, bali ni kielelezo cha kipaji kilicho changanywa na unyenyekevu wa hali ya juu. Nampenda Messi kwa sababu ya uwezo wake wa kupeleka kwa kumiliki mpira na kufanya maamuzi ya haraka uwanjani ambayo mara nyingi huonekana kama uchawi. Kila anapo guza mpira, kuna msisimko wa pekee unaotokea na uwezo wake wa kufunga mabao na kutengeneza nafasi kwa wenzake ni kitu kinachonifurahisha sana. Lakini zaidi ya ufundi wake ni navutiwa na utulivu wake. Yeye ni mchezaji anayezungumza zaidi kupitia vitendo vyake uwanjani kuliko maneno.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa basiboli. Ingawa mimi hupenda michezo mingi, kuna wakati mmoja mkuu wa mpira wa besiboli, ambao sitakaa ni husahau. Wakati huo ulikuwa ni katika mfululizo wa finali za dunia, ambapo timu kongwe na Pinzani, Chicago Cubs na Cleverland Indians. Zilikuwa zikimenyana vikali. Mashabiki kote duniani walikuwa na shauku kubwa kwa sababu timu zote mbili zilikuwa hazijashinda ubingwa huo kwa miongo mingi sana. Kitu cha ajabu na cha kusisimua kilitokea katika mchezo wa saba na wa mwisho. Pande ya mchuano kuwa mkali na timu zote kulingana pointi, ghafla mvua kubwa ilianza kunyesha na mchezo ukasimama kwa muda. Hali ilikuwa ya wasiwasi mkubwa kwa wachezaji na mashabiki, lakini baada ya mchezo kuanza tena, Chicago Cubs walirudi kwa kasi ya ajabu na kufanya mashambulizi yaliyo wapa ushindi wa kihistoria.